Mahali ambapo mimi nilipo zaliwa panaitwa Nairobi. Huo ni mji mkuu wa nchi ya Kenya. Nilizaliwa hospitalini ambayo inaitwa Kenyata Hospital. Hiyo ni hospitali kuu. Ilio julikana kwa kuwa inavuma kwa taifa nzima. Ndiyo hospitali kuu hapa nchini. Wakati nilipo zaliwa huko ilikuwa haija vuma sana kama ilivyo sasa lakini ningesema huwa wakona madaktari hodari wenye wanajua kutibu magonjwa mbalimbali na wenye wanahudumia wagonjwa wao kwanjia inayofaa mara ya mwisho nilipoenda huko ilikuwa miaka mitatu iliopita na kuna nika shuhudia kuwa kuna mabadiliko kadhaa ukilinganisha na ile miaka yenye nilipo enda huko mara ya mwisho.

Hadithi kwetu ama kwa familia yangu inayosimuliwa mara kwa mara ni ya babu yangu mwenye alikuwa tajiri sana, alikuwa na mali nyingi na pia alikuwa mwenye bidii sana kikazi. Yeye alibobea sana na kwa umaarufu wake ya mali iliyokuwa nayametapakaa kila mahali. Hadithi zake tumezisikia hadi kwa majirani na marafiki wa familia jinsi baba yangu alivyoweza kukusanya utajiri wake kwa urahisi kwa maana ya bidii yake. Jambo lingine, bado tunabobea ama tuna waweza kumiliki yale mali, maana hadi leo tunapata nafasi ya kula matunda ya jasho la yule babu yangu. Hadi siku ya leo tunao wajukuu na vipukuu wake ambao wameweza kuridhi yale mali ama ile mali yenye aliweza kuacha na kila mtu ameweza kupata ubora ama kupata faida inayolingana na yale. Majukumu ama ile bidii babu yangu aliyofanga kukusanya ule utajiri ambao umeweza kuenea na umeweza kufikia hadi wajukuu wake.

Kuna misemo kadha huwa inasilia ama huwa inachaja ya Kiswahili. Misemo ya Kiswahili huwa inachaja wanyama. Kwa silia misemo yenye huwa ina linganisha na jambo linalofanyika kwa wakati ule kama kwa mfano. Wakati tunapokua tunapiga kura, unakuanga na wale mashujaa wanaongombea viti tofauti na huwa wanafanya watu wa kawaida wapigane, ili wawafaidike kupata hiyo cheo na ndio maana, ule msemo unaosema fahari wawili wakipigana iumiayo ni nyasi maana, uwe inaasilia kama vile hao wafahari wawili ni hao wanabobea kiti ama makubwa wawili na ile nyasi ni sisi wafuasi wake wa kawaida vile huwa tunaumia na waliopigana wanapigania cheo zao na sisi wenye tuko chini. Ndiyo tunaendelea kuumia na kuteseka kiuchumi.

Kwa kawaida wazazi hujiandaa kwa gharama za kila mwaka za kurudi shuleni kama vile mwanzo wa mwaka hapo ndio huwa na changamoto kubwa zaidi maana kila kitu huwa kinahitajika kwa upya maana wanafunzi huwa wanaanza kidato ama darasa mpya. Kwa hivo, lazima mzazi agharamike na vitabu, stationari, zote zenye anavuka nazo kwa ile darasa la kiwango cha juu, lenye anaanza kwa ule mwaka mpya. Pia kwa mara nyingi likizo ya disemba huwa ndefu na watoto huwa wamekuwa wakubwa sababu ya kukaa nyumbani kwa muda mrefu kwa hivyo unapata hadi nguo zao za shuleni zina wabana ama zimekuwa ndogo inabidi pia ubadilishe yale mavazi. Viatu pia mara nyingi huwa vimekuwa vidogo ama pengine mwaka uliopita zilikuwa zimetoboka ama zinahitaji ununue kiatu kingine maana kimekuwa hakifai kuenda shuleni ule mwaka mpya kitu kingine ni vitabu, lazima wanunue zile text books zenye zinahitajika kwa ile darasa mpya ambalo wamejiunga nalo. Na tukimalizia karo karo nayo inakuanga ndio changamoto kuu maana kuingia kwa ule mwaka mpya lazima uanze upya na karo yenye itafanya mtoto asome ile tamu yote bila kufukuzwa.

Jambo linalofanya nyumba kuwa nyumbani ama kuhisi ikiwa nyumbani sio yale majengo tu ila ni watu wanaoishi pale nyumbani. Maana namaanisha unaeza kuwa na nyumba nzuri sana na mapambo yenye ilio pambwa kwa maridadi sana lakini kama pale nyumbani hakuna watu wanaoishi kwa amani kushirikiana na kuheshimiana. Hiyo nyumba itakuwa tu ni kama mjengo umeinuliwa tu lakini hakuna ushirikiano pale ndani kwa hivyo kuhisi kuwa nyumbani ni mahali penye kuna watu wanaoishi pamoja kwa upendo, wanaosaidiana na wanajaliana kila mtu hali yake na wanashughulika kuhakikisha kwamba kila mtu anaishi kwa furaha, kila mtu ako na nafasi yake. Kuwa chanzo ama kuwa mshirika wa ile boma ili kuifanya iitwe nyumbani.

Maisha ya mjini na ya kijijini ni tofauti sana ukilinganisha pande zote mbili. Wacha nianze na ile ya maisha ya kijijini unapata pale una haulipi kodi ya nyumba maana ni shamba lako ama ni shamba lenu lenye unalimiliki kwa hivo nyumba mumeimiliki pia kwa hivo hapo mnaepuka malipo ya kodi pia chakula kingi unaeza kipata pale shambani kama vile mboga matunda na chakula kingine tu kama vile mihogo mahindi mandizi unapata kwa urahisi pale shambani bila kulipia chochote pia unapata maji huwa kwa wingi kama vile kuna mito au pia mnateka yale maji ya mvua, mnaieka kwa tanki. Kwa hivyo gharama ya maji pia mnaepuka. Ukiangalia upande wa kusafiri pia hamsafiri sana mkiwa kijijini ukilinganisha na mjini haya, sasa wacha tuende upande wa mjini. Mjini una gharama kubwa zaidi ukilinganisha na upande wa huo mwingine wa kijijini. Kwanza, nyumba unayoishi, inakubidi, ugharamike kulipia kodi ya kila mwezi, na sio kiasi kidogo, gharama za kodi ni za juu, cha pili, chakula chote, unachokula pale nyumbani, inakubidi, uingie kwa mfuko, uende madukani, ununue, ama sokoni, chakula unachokula pale nyumbani. Pia unaposafiri kuenda kazini ama kuenda mahali popote itakugharimu pia kulipia ule kusafiri kuenda ku kazini ama kuenda kufanya jambo lolote la tatu kama una watoto wanasoma pia karo iko pale pale unapata zile shule zilizo mjini ni za gharama ya juu karo iko juu ukilinganisha na zile za pale kijijini. Kwaivo naeza sema maisha ya kijijini ni rahisi niya amani ni ya gharama ya chini ukilinganisha na maisha ya mjini.